Mwalimu alipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani je ni kweli, lazima nizungumze naye leo. Yee anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea, labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri, bila elimu utakua na shida baadae. Nitakaa naye kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa, watoto wanaitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha nisiko sahau kitu chochote.

Swali linauliza timu gani ya mchezo ninayofuata. Naezanza kwa kusema kwamba mini mtu ambaye napenda sana mchezo. Na katika hili hali ya mchezo unapata mini mtu ambaye napenda futboli. Na mimi ni mtu ambaye anashabikia timu ya Manchester City. Na nilianza kushibikia timu hii nilipo kwa darasa la sita. Na hadi wa leo ni mtu ambaye nakikisha kwamba katika mchezo zote ambazo zinacheza. Huwa nashabikia na natazama. Hata wanaposhindwa huwa natiwa moyo kwa sababu najuwa siku ingine wanapokuwa na mchezo Watajikakamua na wawebora na nilianza kushabikia timu mwaka wa mnamo elfu mbili kumi na tatu.

Swali linauliza je nimewai fikiria kwanzisha biyashara yangu. Naeza sema naam kwa kweli mi ni mtu ambaye ni mefikiria kuanzisha biyashara yangu kwa mara nyingi. Na mi ni mtu ambaye nimetamani sana niwe mtu ambaye ameweza kujiandika kazi. Kwa sababu katika ile hali ya wewe mwenyewe kibinafsi kujandika kazi, unaweza kujisaidia na kuweza kuboresha maisha yako. Napo sema hivi na maanisha hivi. Unapofanyia mtu kazi katikile masaa ya saa mbili hadi saa kumi Unapata kwamba unafanya kazi ya mtu ambao unamboresha lakini wewe ndoto zako uwezi kuzitimiza na kwangu mimi biyashara ambayo nimeweza kufikiria na naomba niweze kufungua ni duka la manguo, duka la vipodozi Kwa sababu naona kwangu mimi linapesa kwa sababu wasichana ni viumbe ambavyo wanapenda pambo sana wanapenda kupakwa pambo, wanapenda kuvaa pambo, wanapenda nguo nzuri, viatu nzuri, begi nzuri Kwa hivyo katika ile biyashara ya vipodozi na yani urembo ni biyashara ambayo najua kwamba Nitapata pesa na si kupata pesa tu, napofanya msichana ahisi kwamba anajihisi vizuri, hiyo ni furaha yangu.

Swali linauliza, napumzika vipi baada siku ndefu. Naezaanza kwa kusema kwamba, mi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba, na chukulia mapumziko yangu kwa kama kitu chamaana sana. Na napo sema hivo namaanisha, wakati wangu wakupumzika, inamaanisha ni wakati wangu wakufanya vitu vyangu kibinafsi. Na iyo ni wakati ambapo sita weza kushughulika na kitu yoyote ambayo inahusiana na kazi. Na wakati huo ambao napumzika, huwa nahakikisha kwamba, sifanyi kitu chochote ambacho kinahusiana na kazi na wakati ambapo kwa mfano ni mmetoka kazi nahakikisha kwamba ni naoga na nachukua muda kama wa nusu saa kwa sababu katika ile hali ya kuoga huwa ina nisaidia kupumzika akili na kwangu mimi natumia majibaridi kuoga naoga kama nusu saa na jisugua vizuri na jikamua na alafu chakula changu napo kichemisha huwa na sikiliza mziki na pochemisha kisha na vaa nguo nzuri ambayo ni ya usiku ya kulala alafu wakati ambapo ninakula huwa na jumuika katika ile hali ya kutazama kipindi ambacho napenda kufuatilia wakati ninakula kwa hivo hivo ndivo mimi napenda kupumzika badaa ya siku ndefu.

Nafanya nini, swali inauliza nafanya nini wakati napoanza kazi mi ni mtu kwanza kabla nianze kazi na hakikisha kwamba nina ratiba yangu ya kazi, kwa hiyo nayoipitia kunaonyesha kwamba siku hii, ni nini ambacho naipa kipaumbele katika kazi yangu alafu nikishatazama ratiba yangu na nijue nini nachoanzia na hakikisha kwamba tunaenda mkutano na wafanyikazi wangu ili tuweze kutayarisha orodha ya siku kujua nini tunahitaji leo nini ambavyo vime zinaweza kufanywa ni vitu gani ambavyo watu wangapi hawajui kitu waweze kufundishwa kisha nahakikisha kwamba kuna mtu ambaye amenioshea ofisi yangu kwa sababu mimi siezi fanya kazi pahali pana uchafu na nahakikisha kwamba usafi ni kitu ambacho nimeeka katika kipaumbele pale ofisini Wakati ofisi wangu umeshaoshwa naeza ingia pale na nianze kwa kazi zile kazi ambazo zinahitaji kipaumbele alafu, napomaliza juu mi nimeekwa kama mtu ambaye anasimamia timu yangu tunakutana na timu yangu kwa muda kwa kama nusu saa Kupitia kazi ambayo tunafaa ku kupitisha pale mbele ya mdosi wetu Tukiona kwamba ni sawa na ni sahihi Tunaeza kati kumwandikia pale katika barua pepe na kumtumia Kisha siku inaendelea kama naendelea kushughulikia kazi zingine ambazo zinahitaji masaa zangu.

Swali linauliza niambie kuhusu chumba unachukipenda nyumbani. Naweza anza kwa kusema chumba ambacho nakipenda ambayo ninashiriki ni jikoni. Napenda jikoni kwa sababu ni pahali ambapo unaweza kufanya ujuzi wako wa kupika na upike chakula za aina nyingi. Na katika ile hali ya kupika, unapokula unajumuika na wapenzi wako. Tatu naweza sema kwamba katika pale jikoni huo unahisi vizuri unapopika na wenzako kama familia yako wanafurahia kiti ambacho napenda kufanya pale ni vile nimesema ni kupika na kupika chakula nzuri Nahisi vizuri ninapokuwa katika chumba hicho kwa sababu huwa najua wakati ambapo unapea wapendwa wangu chakula huwa wanakula kwa furaha huwa kwanza wanakula hadi wanasema niwaongezee na mtu anaposema kwamba umwongezee inamanisha kwamba ulimtayarishia chakulaki zuri na katika jikoni yangu nina vifaa kama vile sahani vikombe, vijiko, masufuria, aina nzuri na majegi.

Swali linauliza je napenda hesabu, naweza sema kwa kweli mimi ni mtu ambaye napenda hesabu sana. Nilipokuwa msichana mdogo, mamangu aliweza kwanza kunifundisha kama vile hesabu rahisi, kama vile kuongeza, kupunguza, kutoa, kuzidisha. Na nilipoanza shule kwa kweli niliweza kupenda hisabati kwa sababu tayari mamangu mzazi alikuwa amenipa, yaani ile hisia chanya. Na katika shule ya msingi upili na pia chuo kikuu nimeweza kupita hisabati sana na pia nimeweza kufunza wenzangu.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

Mitandao ya kijamii inayochukua muda mwingi, nikopale kila saa, na angalia watu wanachapisha nini, je hii ni matumizi mazuri ya wakati, sio ni faida kubwa, naona picha za watu na maisha yao mazuri, ninahisi vibaya, lakini najua wanaonyesha sehemu nzuri tu, sio uhalisia wote, ninaitaji kupunguza mda huu, labda nitaweka kikomo, dakika 30 kila siku tu, nitachapisha vitu vyamaana, sio kila kitu. Sita tafuta sifa za watu, ni tatumia mda wangu vizuri zaidi, ni tasoma vitabu au kuzungumza na familia. Maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.

Swali linauliza naongoja barua pepe marangapi kwa siku naeza sema kwamba mimi hua nangoja barua pepe wakati wowote kwa siku. Sieza sema ati ni nambari haswa kama kumi ama ishirini. Kwa sababu mi ni mtu ambaye nafanya kazi ya kidigitali na inamanisha kwamba katika hile kazi ya kidigitali huwa nawasiliana na wenzangu katika njia barua pepe. Kwa hivyo lazima niangalie barua pepe kuhakikisha kwamba labda nina majibu ambayo nafaa kupokea ni jibu ama labda mi mwenyewe nimetuma na nangonja majibu. Kwa hivo huwa sina nambari haswa ambayo nawezasema kwamba hi ndo wakati mara ngapi ambapo nangonjea barua pepe.

Swali linauliza je napenda kuogelea naam mimi ni mtu ambaye napenda kuogelea sana na nilijifunza kuogelea wakati nilipokuwa darasa la tano na katika ile hali ya kuogelea ni nzuri kwa sababu huwa kwanza ni wakati we mwenyewe kibinafsi unaweza kujiburudisha, kustarehe na pia kujifunza mambo ambavyo hukua unajua kama aina mingi za kuogelea. Na naeza sema kwamba nimeogelea katika bahari nyingi na nimeogelea na marafiki, mandugu na madada.

Swali napenda chai au kahawa, mi ni mtu ambaye napenda kahawa zaidi kushinda chai. Na katika ile hali ya kunywa kahawa, unanipata kama ni siku ambapo nimechoka na nahitaji kueza kufanya kazi mingi, kahawa hunisaidia ili nisiweze kulala. Na katika ile hali ya kunywa kahawa, inanifanya niwe mchangamfu. Na kupika kahawa unapata kwamba hauchukui muda mwingi pale jikoni kwa sababu ni kuchemsha tu maji yako kuweka kahawa yako na mimi hutumia kama kijiko moja ya sukari kwa hivo kwangu mimi sioni kama kahawa ni kitu kibaya lakini kuna mara nyingine unapata naeza kunywa chai mara moja.

Swali lina uliza nalala kwa masaa ngapi kwa kawaida. Mimi ni mtu ambaye napenda kulala masaa kumi kwa kawaida. Lakini siku ambapo unapata kwamba nahitaji kuamka mapema na yani. Ama nina amka mapema zaidi kushinda masiku zingine. Unapata nalala masaa kama saba ama sita. Na mimi ni mtu ambaye napenda kupumzika. Kwa sababu unapopata pumzisho ambayo umetosha, naweza ku Naweza kufanya kazi na ninaweza pia kujumuika katika shuguli zangu za siku za kawaida. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye napenda kulala masaa kumi ili napoamka nina nguvu na naweza fanya kazi ya siku.

Swali linauliza niambie kuhusu likizo yangu ya ndoto. Mahali ambapo nigependa kuenda ni nchi ya South Africa. Kwa sababu South Africa huwa inanikalia kama nchi nzuri ambayo ina vitu vingi ambapo mtalii anaweza enda atembee na aone na mandhari. Na mimi ni mtu ambayo napenda ufukweni sana. Kisha chaguo la pili linawezakuwa mlima alafu mjini. Mjini ni kama mtu ambapo unataka kuenda klabu, kushirehekea, kujumuika na watu msikize mziki. Kitu ambacho nigependa kuenda huko ni kuenda kuona milimawa Cape Town na pia kuwenda katika ufukuweni ili niweze kuogelea katika bahari. Nigependa kusafiri na ndugu yangu ambaye tumekua tukitaka sana kuenda katika nchi ya South Africa. Mini mtu ambayo nigependa kutembea sana kwa sababu nitakuja kupumzika nikirudi nchi yangu kwa sababu sii kila siku ambapo utapata utakua katika nchi ya South Africa. Kwa hivo nawezasema kwa ukweli mimi ni mtu ambaye najitayarisha sana kwa kufanya bidi na kuhifadhi pesa ili ambapo katika miezi zijazo kama nne ama tano ama sita ikienda sana nawezatimiza ndoto yangu ya kusafiri huko.

Swali linauliza niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Unaeza kuuliza nini unayokunywa? Mimi ni mtu ambaye napenda kunywa kahawa. Jinsi navyo andaa ni kwa kweli kahawa haitaji kazi mingi ni kuchemsha maji. Maji inapokuwa, unatia kahawa yako hapo ndani. Kitu ambavyo unongezea tuu ni maji na kahawa na mimi si mtu ambaye natumia skari ama nikitumia natumia tuu kijiko kimoja. Napenda kunywa kahawa napokuwa katika nyumba yangu ama napokuwa katika nyumba ya mzazi wangu, mimi si mtu ambaye napenda kunywa nje kwa sababu sijui usafi wa maji ama usafi wa kivikombe ya vya watu wengine Nahisi vizuri napoikunywa lakini pia nikienda masiku kadhaa bila kuikunywa huwa nahisi ni kama mwili wangu hauko sawa.

Swali inauliza, napenda kuwa mahali pa haina gani? Naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye napenda kuwa pahali pana utulivu, pana amani, amani wa roho na amani ya akili. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa pahali pana amani, we mwenyewe kama kibinafsi unaeza fanya kazi, unaeza soma, unaeza fanya vitu vingi. Lakini pahali pana uvurugu nyingi, watu wanaeza kugombana, pahali pana kelele, yaani si pahali ambapo utapata kwangu mimi, akili inaeza tulia. Pia mi napenda pia kuwa pahali pana usalama, kusababu usalama ni kitu cha maana sana. Katika eneo ambapo unapata usalama ni nzuri, unaeza kufanya shughuli zako, hata kama unapochelewa nyumbani, kama umetoka kazi, yaani hautakuwa na hofu labda, hutapatana na wezi, ama hutapatana na watu ambao wanaeza kufanya kitu kibaya, wakupore. Kwa hivo mi ni mtu ambaye napenda pahali tulivu, pahali pana usalama, na pia pahali ambapo pana vitu ambavyo unapata kama vile duka, kama vile kanisa, kama vile mskiti, kama vile hospitali, shule ama pia soko sababu unapohitaji hizi vitu viko karibu na wewe na unaeza kwenda kununua.

Swali linauliza, je, napenda hadithi za ajabu? Naweza kuambia naam mimi ni mtu ambaye napenda hadithi za ajabu kwa sababu huwa zinatumbuiza na huwa zinafurahisha. Kwa sababu katika ile hali ya kuambiwa hadithi, unaweza kujiuliza maswali nyingi, unaweza kutafakari yaani vitu vilikuwa vinafanyika aje pale kitambo ama awali. Na kwa katika ile hali tu ya kujua mengi, unapata kwamba unaweza kujifunza wewe kama kibinafsi kwamba Ama pia kutafuta ukweli kama vitu kama hivyo bado kama vinaendelea ama viliacha kuendelea. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye napenda hadithi za ajabu.

Swali linauliza, niambie kuhusu kazi au masomo yako, unaweza kushiriki na kazi gani au masomo gani unafanya. Kwanza, mimi ni mtu ambaye nimesoma hadi chuo kikuu, na nimeweza kumaliza masomo yangu, na nafanya kazi ya kidijitali, na ni kazi ambayo inanifurahisha kwa sababu huu ni wakati, naweza fanya kwa wakati wowote na ninapokuwa katika nyumbani. Nilichagua njia hii kwa sababu nilipenda kujiandika Kwa sababu katika ile hali ya kufanyia mtu kazi Utapata kwamba hauna amani na pia hautaweza kutimiza ndoto zako kwa sababu unamfanyia mwingine kazi Kitu ambacho nakipenda zaidi kuhusu kazi hii Nina wakati wangu na pia nina wakati wa kufanya kazi zingine kando changamoto ambazo napata ni kwamba Kuna mwezi ambapo unapata pesa ni nyingi na kuna mwezi zingine ambapo unapata kwamba haujatengeneza pesa nyingi Ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masomo yako Kwa kweli, singeweza kubadilisha kitu Labda niweze kusoma zaidi na kujifunza ujuzi mwingi ili niweze kuutumia katika kazi yangu ili nitengeneze pesa.

Swali linauliza napenda shati au tishati. Naeza sama kwamba mi ni mtu ambaye napenda tishati sana kuliko shati. Na tishati unapata naeza ivalia rinda, naeza ivalia sketi, naeza ivalia kaptura. Na huwa kwangu mimi naona kwamba tishati, huwa inainitoa vizuri sana kuliko shati.

Swali linauliza je nimewai kusafiri kwa ndege naam nimeweza kusafiri kwa ndege mara kadhaa na naona kwamba ndege ni teknolojia ambayo imeweza kutusaidia sisi wanadamu kwa maisha yetu ya kila siku kwa sababu katika ile hali ya kutumia ndege kusafiri na ndege unapata kwamba umeokoa wakati mwingi kuliko ule wakati amabapo ungetumia labda basi ama gari kusafiri. Kwa mfano, unapotaka kuenda mombasa na ndege, utachukua muda wa saa moja na kasorobo, lakini kama ungetumia basi, ungepata ungechukua masaa nane. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye napenda kutumia ndege wakati mwingi, na nimesafiri na ndege sana hata siwezi hesabu ni mara ngapi nimetumia kusafiri na ndege.

Swali nauliza je napenda kusoma habari, kusoma maoni mtandaoni, naweza sema kwamba ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu inanipa mtazamo tofauti kuhusu jambo moja. Kupitia maoni ya watu mbalimbali naweza kuelewa faida, changamoto au athari za bidhaa, huduma au wazo fulani kabla ya kufanya uamuzi, hii hunisaidia kufikiri kwa upana zaidi. Pia, maoni hunisaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine, watu mara nyingi hushiriki walichopitia, makosa waliyoyafanya au mbinu zilizowasaidia. Jambo ambalo ni somo bila mimi kupitia hali hiyo moja kwa moja. Hata hivyo, nachagua kwa umakini, si kila maoni naamini moja kwa moja. Naangalia mantiki ya maoni, lugha iliyotumika na kama yana ushahidi ya uzoefu wa kweli. Maoni ya matusi au yasiyo na msingi huwa nayapuuza. Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunijenga kifikira, hunisaidia kufanya maamuzi bora na hunipa elewa mpana wa mitazamo ya watu mbali mbali.